Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na kusaidia kupanga muda wangu vizuri. Pia hunipunguzi safari ndefu na hunipa nafasi ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Hata hivyo wakati mwingine napenda kubadilisha mazingira ili nisiwe mchovu.

Ndiyo nimeshawahi kushiriki mashindano marachache hasa ya shule au kijamii yali nisaidia kujifunza kujiamini kushirikiana na wengine na kufanya mambo chini ya shinikizo uzoefu huo ulikuwa mzuri na uliniongezea ujasiri.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujifunza zaidi, kupata uzoefu na kuwa bora kwenye kazi yangu. Ningependa kukua, hatua kwa hatua, kupewa majukumu makubwa na kutoa mchango mzuri pale ninapofanya kazi.

Ndio, nimeshawahi kusafiri kwa ndege, ulikuwa uzoefu mzuri na wakuvutia, hasa kuona maeneo tofauti kutoka juu. Ingao mwanzoni nilikwa na wasiwasi kidogo, nilifurahia safari hiyo na ningependa kufanya hivyo tena mara kwa mara.

Tabia ambayo hunichukiza zaidi ya watu ni kukosa heshima na kutokuwa waaminifu, sipendi watu wanaodharau wengine au kusema uongo bila sababu, napenda watu wawe wakweli na waheshimiane hata kama hawakubaliani.

Ninashirikiana na timu kwa kuwasikiliza wenzangu, kutoa mawazo yangu wazi na kusaidia pale inapohitajika. Napenda kuwasiliana mara kwa mara ili kila mtu ajue kinachoendelea na tufanye kazi pamoja bila matatizo.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa kuzungumza nao moja kwa moja, kutumia simu, au kupitia whatsapp na baruapepe. Napenda mawasiliano ya wazi na mara kwa mara, ili kazi ifanyike vizuri na kuepuka mchanganyiko kazini.

Naam, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa, hasa kupitia televisheni, mitandao ya kijamii kama vile TikTok na X. Hii inanisaidia kuwa na habari za hivi karibuni, kuelewa mambo yanayotokea duniani, na kujua ni jinsi gani yanaweza kunigusa mimi au jamii yangu.

Napanga kazi zangu mapema na kuzipanga kwa vipaumbele ili nisishindwe na muda wa mwisho. Pia napenda kufanya kazi hatua kwa hatua, kuepuka kuchelewa na kuhakikisha kila kitu kimekamilika kwa wakati unaofaa.

Wakati wa mgogoro na mtu, napenda kubaki mtulivu kwanza. Kumsikiliza vizuri ili kuelewa upande wake. Kisha kueleza upande wangu kwa heshima. Tunajaribu kupata suluhisho pamoja badala ya kuongea kwa hasira.

Ningependa kutembelea nchi ya South Africa, ni nchi inayopendeza, wana mziki mzuri sana, natamani sana ku-attend their concerts. Kitu ambacho nimekisikia sana kuhusu South Africa ni ni nchi ina watu warembo sana, wasichana ni warembo, pia wanaume. Alafu ningependa kuona the Cape Rangers huko na pia ninahisi vizuri sana nikifikiria safari hiyo na ninaomba sana nitembee katika ujana wangu.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Ngoma ambazo ninazozipenda zaidi ni amapiano. Hizo huwa zinaimbwa na watu kutoka South Africa. Pia ninapenda ngoma za wakenya. Pia ninapenda ngoma za kutoka Jamaica Dance Hall. Na nashukuru sana kwa sababu sijui ningekuwa naishi vipi bila ngoma.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Hua naamka saa kumi na moja asubuhi najipanga ili kuenda kazini nisichelewe. Napia hua napenda kukaa usiku hadi saa saba hivi nikifanya mambo yangu ambayo sikuweza kuyafanya mchana.

Hua napendelea kutumia GPS zaidi kwa sababu ni rahisi na inakuonyesha njia sahihi maramoja. Lakini pia napenda ramani wakati napanga safari kubwa au nilipo kwenye maeneo mapia kwani inasaidia kuona muundo wa eneo kwa jumla.

Kila siku napendelea kutumia usafiri wa umma kama matatu au nganya kwani ni rahisi na nafika kazini haraka. Mara nyingine napanda bodaboda pale panapokuwa rahisi hasa safari ikiwa fupi au maeneo yenye foleni ee nyingi.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi kwani hunipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri siku mzima. Lakini wakati mwingine pale ninapokuwa na shughuli nyingi mchana, jioni huwa ninaenda gym kufanya mazoezi ili kupumzika na kuondoa msongo wa kazi. Hii inafanya nilale vizuri.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu yangu kwa kuwapongeza wenzangu, kushiriki furaha pamoja na mara nyingine kufanya kitu kidogo cha kusherehekea kama chakula pamoja au kahawa. Hii inasaidia kuimarisha mshikamano na motisha ya kila mmoja.

Ndiyo, napenda kuvaa saa kwa sababu inasaidia kufuatilia muda na pia hunionyesha vizuri. Mara nyingi ninavaa saa rahisi za kila siku, lakini wakati mwingine napenda kutumia zile za mtindo kidogo pale ninapohitaji kuonekana rasmi au maridadi.

Wakati nahitaji msaada kazini, napenda kuuliza wenzangu au maneja wangu kwa heshima. Pia mara nyingine napata msaada kwa kutumia maelezo au mifumo ya kazi ya kampuni. Hii inanisaidia kukamilisha kazi kwa haraka na bila makosa yoyote.

Napenda kufanya marafiki wapya kwa kuzungumza na watu kwa heshima na ucheshi kidogo. Pia kushiriki mawazo, shughuli za pamoja kama vile kuenda out kukula, kukunywa, au michezo na huwa inanisaidia kuunganisha urafiki. Napenda pia kuwa mtu wa kuaminika ili wenzangu wajisikie vizuri karibu nami.

Timu ambayo ninapenda kufuatilia sana ni Manchester City. Napenda jinsi wanavyocheza kwa umoja, mbinu zao za kisasa na pia wachezaji wao wanavipaji. Kila wakati napata furaha kuona michezo yao na kushangilia mafanikio yao. Kama vile mchezo wao wa mwisho walishinda na nilifurahia sana.

Napendelea kusoma kwa sababu kupitia kusoma ninapata kujifundisha mambo mapya na kupanua ufahamu wangu. Lakini pia napenda kuandika mara nyingine hasa kuandika mawazo yangu, shukrani au mazoezi ya kazi. Kwani kunanisaidia kupanga mawazo vizuri.

Nimewahi kusafiri kuenda Tanzania, mji wa Arusha, ni mji unaopendeza sana. Watu wa huko ni wazuri na wanakaribisha watu kwa moyo mkunjufu. Pia, chakula chao ni kitamu sana. Nilikaa huko kwa takriban aa wiki moja na nilifurahia sana na ningependa pia kurudi huko siku moja.

Naongeza uzalishaji wangu kwa kupanga kazi zangu mapema, kueka vipaumbele na kuepuka usumbufu mwingi. Pia napumzika kidogo kidogo ili nisichoke sana. Jambo ambalo linanisaidia kufanya kazi yangu kwa umakini na ufanisi.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kusikiliza muziki, kuangalia filamu ni nazo zipenda, au kuzungumza na marafiki zangu. Pia, napenda kuchukua muda wa kimya au kulala mapema ili kuurudisha mwili na akili katika hali nzuri.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, hasa asubuhi au jioni, inanisaidia kupata habari za hivi karibuni, kusikiliza muziki ninaupenda, na kufuatilia vipindi vya burudani, pia hufanya muda upite haraka wakati nafanya kazi za nyumbani au nasafiri.

Wakati kuna kazi ya dharura, napenda kubaki mtulivu, kwanza kisha kupanga haraka kile kinachohitajika kufanywa. Ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi, kuwasiliana na wanaohusika na kuhakikisha kazi inafanyika kwa haraka, lakini kwa umakini.

Mara nyingi na cheza na marafiki zangu au watu wakaribu nami hasa wakati wa mapumziko au weekendi. Tunapenda kucheza michezo mbali mbali au kushiriki shughuli za burudani kama kuangalia mechi au kuzungumza tu. Hii hunisaidia kupumzika, kufurahia muda na kuimarisha urafiki wetu.

Ninapenda aina mbalimbali za muziki lakini ila mbayo ninayopenda sana ni amapiano. Ni muziki unauimbwa na watu wanao toka South Africa. Ninajua waimbaji katha kama vile DJ Mafurisa, Tyler ICU. Na ninawasikiza muziki wakati ambapo nina pumzika, nikitembea barabarani. Au hata nikitaka kufanya kazi. Muziki huu wa amapiano unafanya ni feel relaxed and entertained.

Ninapendelea kitanda kizuri kuliko kigumu sana kwa sababu kinanifanya nijisike vizuri nikiwa na lala na kunisaidia kupumzika vizuri. Kitanda kizuri pia hunisaidia usingizi mzuri kuondoa uchovu baada ya siku ndefu na kunifanya nijisike tayari kwa shughuli za kesho.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Inanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kupata habari za kila siku na kupanga ratiba zangu. Pia napenda kutumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki, kuangalia video au kucheza michezo midogo. Sasa ni kama sehemu ya maisha yangu kila siku, siwezi kufikiria bila kutumia angalau kidogo kila siku.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri makosa. Lakini pia napenda kuandika kwa mkono wakati napenda kuweka mawazo yangu kwa utulivu hasa maelezo binafsi au kumbukumbu kila njia ina faida yake kulingana na kile ninachofanya.

Napenda harufu ya maua kama wa redi au sunflower kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na mtulivu. Pia napenda harufu ya chai au kahawa asubuhi kwani hunipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kwa siku. Zaidi, napenda perfume ya vanilla kwa sababu ni tamu, laini na hunifanya nijisikie vizuri nikiwa karibu na watu au kwenye kazi. Kwa jumla, harufu nzuri inanipa furaha na kuimarisha hali yangu ya hisia.

Kulinda mazingira ni jukumu langu la kibinafsi kwa hivo napunguza kutumia plastiki nyingi, kutupa taka sehemu sahihi, kutumia maji na umeme kwa uangalifu na kushiriki katika shughuli za usafi au kupanda miti. Hii inasaidia kuweka mazingira safi na salama kwa wote.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa mara nyingine. Hasa kuelewa mambo yanayoathiri maisha yetu ya kila siku. Napenda mazungumzo yenye heshima na yasio na mvutano. Ambapo kila mtu anaweza kutoa maoni yake na kuelewa upande wa wengine.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua huniletea utulivu sana harufu ya ardhi ikinyesha, sauti ya matone yakigonga paa na hali ya hewa kuwa baridi na safi. Pia mvua ni muhimu kwa kilimo na huifanya mazingira yawe hai zaidi.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu. Hadithi hizo hunivutia kwa sababu huamsha mawazo, huchanganya mambo ya siri, uchawi au matukio yasiyo ya kawaida. Na maranyingi huwa na mafunzo ya kina kuhusu maisha au maadili.

Napenda futbol sana. Ni mchezo unaounipa furaha na msisimko. Hasa ninapocheza na marafiki au kutazama mechi kubwa. Futbol hunifundisha ushirikiano nidhamu na kuvumiliana. Pia hunisaidia kujiweka fit kimwili na kiakili. Kushinda au kushindwa. Muhimu ni kujifunza na kufurahia mchezo.

Kazini kipaumbele katika mawasiliano ni kuwa wazi na kuelewana. Unapaswa kusema mambo kwa njia rahisi, hakikisha mwenzako amekuelewa na pia umsikilize. Heshima ni muhimu hata kama hamkubaliani. Mawasiliano mazuri ufanya kazi iende vizuri na kupunguza matatizo.

Mimi binafsi napenda kuandika zaidi. Kuandika hunipea nafasi ya kufikiria vizuri maneno, kupanga mawazo na kuwasilisha ujumbe kwa utulivu. Pia inaweza kuwa ya siri na ya kudumu. Tofauti na kuongea maramoja tu.

Mimi binafsi napenda kutumia muda mtandaoni kwa kuangalia mambo ya kufurahisha na kujifunza kidogo kidogo. Kwa kawaida, napata muda wa kuangalia video, kuchat na marafiki na pia kusoma mambo mapia. Siku nyingi niko mtandaoni karibu saa nne hivi, lakini inategemea siku na kazi au masomo. Mtandao unanifurahisha sana ila napenda kupumzika nje ya simu.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa. Ziwa ambalo nimetembelea ni ziwa la Victoria. Linapatikana kisumu. Ni experience poa sana, hewa safi, maji tulivu na mazingira yanapumzisha akili. Kukaa tu kando ya ziwa kusikiliza maji yakitembea, inafeel very peaceful. Ni mahali pazuri pa kupumzikia na kufikiria.

Napenda upepo wa asili zaidi ya AC. Hunifanya nijisikie safi na raha. Hasa jioni au asubuhi hali ya baridi ya mashine ni poa pia kama joto liko kali sana. Lakini mara nyingi hunifanya nihisi baridi haraka. Upepo wa kawaida ni mzuri zaidi kwangu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa njia katha. Mojawapo ni kuheshimiana, kusikilizana na kuthamini mawazo ya kila mtu, kuwashirikisha wote, ndipo kila mtu ajue jukumu lake na thamani yake, kutoa mrejesho mzuri, kutatuwa migogoro kwa amani na kufanya kazi kwa uwazi.

Nashugulikia wateja kwa heshima na uvumilivu. Kwanza nasikiliza kwa makini kilicholeta tatizo au ombi lao. Kisha ninaeleza kwa uwazi suluhisho au msaada unaowezekana. Pia nakumbuka kuwashukuru na kuwa na attitude nzuri kila wakati ili wateja wajisikie akuthaminiwa na kuridhika.

Napendelea baridi zaidi. Baridi hunifanya nijisikie fresh na raha. Unaweza kufanya kazi au shughuli mbalimbali bila jasho. Pia ni rahisi kuvaa nguo poa na kuishi vizuri. Joto mara nyingi hunifanya nihisi uchovu haraka na mara nyingine ni kero kidogo. Hasa ikiwa hakuna kivuli au maji ya kupoa. Kwa hivyo, baridi ni nzuri zaidi kwangu kwa maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, siendi hospitali mara nyingi. Kama nikopoa na sina shida ya kiafya, naenda labda mara moja au mbili kwa mwaka, hasa kwa cheki ya kawaida. Ila ikitokea ni meumwa au kuna kitu kinanisumbua na weza kuenda zaidi. Huwa ni muhimu kujiangalia afya mapema.

Kwa kawaida, natumia muda wangu wa bure kupumzika na kujifurahisha. Napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu au vipindi na wakati mwingine kusoma au kujifunza kitu kipya. Pia, napenda kutumia muda na marafiki au kuwa peke yangu ili kutuliza mawazo.

Kinacho nifanya nicheke ni utani wa kawaida na wagafla. Napenda pia kuona video za kuchekesha au kusikia stories za marafiki zinazo niburudisha. Wakati mtu anasema kitu kwa njia ya kawaida bila kujaribu sana, maranyingi hiyo hufanya nicheke sana. Kicheko cha kweli kinatokea kwa vitu rahisi, si lazima kiwe kikubwa au rasmi, bali kinapofanya moyo wangu furahatu.

Wakati walikizo, najistawisha kwa kupumzika na kufurahia muda wangu. Napenda kulala vizuri, kusoma vitabu au kusikiliza muziki, na pia kutembea nje au kumwenda kwenye maeneo mazuri. Wakati mwingine, napenda kutumia muda na familia au marafiki zangu.

Hapana, sijawai kufanya yoga, lakini nimesikia ni nzuri kwa mwili na akili. Inasaidia kupumzika, kuimarisha misuli na kuthibiti msongo wa mawazo. Labda siku moja nitajaribu, hasa kwa sababu watu wengi wanasema inafanya mtu ajisikie freshi na mwenye nguvu.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusafiri. Napenda kuona maeneo mapya, kuzunguka miji tofauti na kujifunza tamaduni na watu wa sehemu hiyo. Kusafiri kunanipa nafasi ya kupumzika kutoka kawaida, kuona manthari nzuri, milima mabwawa na sehemu za kihistoria.

Mara nyingi napenda kusimamiwa. Kwa sababu, katika huu umri wangu, ninapenda kuonyeshwa kile ambacho sijui as I continue to grow. Pia, ninapenda kusimamia wadogo wangu au watu wanaotaka usaidizi kutoka kwangu. Ninapenda sana kusimamiwa na pia, ikibidi, ninaezasimamia mtu.

Kumbu kumbu zangu nzuri za shule ni zile za kutumia muda na marafiki. Napenda jinsi tulivyokuwa tukicheka pamoja, kushiriki masomo na kushiriki michezo ya shule. Pia nilifurahi matukio ya shule kama tamasha, michezo na mashindano. Yale yalikuwa wakati wa furaha na mshikamano.

Napenda wanyama wanao fugwa nyumbani lakini zaidi ya wote ninapenda paka paka ni wanyama wanyenyekevu warembo na wenye tabia za kupendeza. Wanaweza kuwa wapole na kupenda kushikana, lakini pia mara nyingine wanapenda kuwa peke yao. Napenda jinsi wanavyo weza kucheza, kurukaruka na kufanya mambo ya kuchekesha. Paka pia hufanya nijisikie tulivu na furaha nikitoa muda nao na mara nyingi ni marafiki wazuri nyumbani.

Napendelea kusoma habari mtandaoni. Ni rahisi kupata habari mpya mara moja, unaweza pia kuangalia vyanzo mbalimbali na kuona maoni ya watu. Mtandaoni pia unaweza kusoma kwa haraka, kushiriki habari na kufuatilia mada unayopenda zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupumzika kidogo na kuchukua na fasi ya kupumua kutoka kazi. Napenda kunyo maji au kahawa, kuzungumza na wenzangu kidogo au kusikiliza muziki kwa utulivu. Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kutowa mawazo ili kutochoka akili. Mapumziko haya unisaidia kurudisha nguvu na kurahisisha kuendelea na kazi kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi nangoja barua pepe kama mara mbili au tatu kwa siku. Kwa kawaida nangoja asubuhi na jioni ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au majibu ya haraka. Sasa hivi, wengi hufanya hivi pia ili kuzingatia muda wao na kuepuka kukaa tu kwenye inbox siku mzima. Mara nyingine nangoja mara chache zaidi ikiwa sina kazi nyingi mtandaoni.

Naam, ninapenda kukimbia sana. Kukimbia kuna nisaidia kujiweka fit, kupunguza stress na kunifanya nijisikie mwepesi kimwili na kiakili. Kukimbia asubuhi au jioni, hasa hewa ikiwa safi, hunipa nguvu na mudu nzuri kwa siku.

Napenda kula mboga za majani kama vile sukumawiki, spinachi na mchicha. Zinalishe nitamu na hunipa nguvu. Pia napenda karoti pilipili hoho na viazi vitamu mara nyingine. Kwa sababu hufanya chakula kuwa na rangi na ladha nzuri. Mboga safi na za kitamu hunifanya nijisikie fresh na kuwa na afya bora.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni kuishi kwa maadili mema. Hii inamaanisha kuwa mkweli, mwema na mwenye heshima kwa wengine, pamoja na kuzingatia maadili ya dini katika kila hatua ya maisha. Pia ni muhimu kutafakari, kusali na kuhusiana na jamii kwa upendo, kwa sababu hufanya mtu ajisikie, amani na kuishi kwa utulivu.

Mara nyingi naenda maktabani mara chache tu kwa mwaka, lakini siku hizi mimi hutumia maktaba mtandaoni badala ya kuenda kibinafsi. Watu wengine huenda mara nyingi zaidi ikiwa wana kazi za shule au masomo ya ziada. Watu wengine huenda kufanya utafiti au kuchukua vitabu vipya.

Kwa kazi yangu, study muhimu ni mawasiliano mazuri, huruma na uelewa, ujuzi wa kitaaluma, uamuzi wa haraka na sahihi, usimamizi wa muda, kufanya kazi kwa timu na uadilifu na maadili ya kazi.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Mara nyingi ni kwa kuandika, kutafuta tarifa, kufanya utafiti na kuwasiliana kwa barua pepe. Pia wakati mwingine, hutumia kwa burudani kama kutazama filamu au kusikiliza muziki. Lakini matumizi makubwa ya kompyuta yangu ni kazi na masomo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga muda wangu vizuri kuorodhesha kazi kulingana na umuhimu naweka ratiba na kuanza ili kuepuka haraka ya mwisho pia najitahidi kuepuka usumbufu na kuchukua mapumziko mafupi ili kubaki makini hadi kazi ikamilike.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa utulivu na wenye kuburudisha. Napenda nyimbo za RnB, Afrobeat, Gospel na amapiano. Asa zile zinanisaidia kupumzika, kufikiria na kunipa nguvu nzuri. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya mwoyo na kufanya siku yangu iyende vizuri.

Ninapenda paka zaidi. Paka ni watulivu, wanajitegemea na hawahitaji uangalizi mwingi sana. Napenda pia jinsi wanavyo kuwa wapole. Wanacheza kwa utulivu na wanaweza kukaa kimya bila usumbufu. Wananifanya nijisikie nina amani nikiwa nyumbani na uwepo wao hunifanya nijisikie nimepumzika zaidi.

Kila asubuhi ninapoamka, kitu cha kwanza ninachofanya ni kuomba, kumshukuru Mungu kwa siku mpya. Halafu naingia bafuni, naoga, napiga mswaki. Baada ya hapo, natengeneza staftahi, mi hupenda kunywa kahawa na mkate.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kwa kawaida nakula chakula changu kwa utulivu na kuchukua muda kidogo kupumzika. Napenda kuzungumza na wenzangu, kuangalia simu kwa muda mfupi au kutembea kidogo ili kupunguza uchovu. Mapumziko haya hunisaidia kurudisha nguvu na kuendelea na kazi kwa umakini.

Ndiyo, mimi hupenda kupanda milima sana. Kunafanya nijisikie karibu na asili, kunipa hewa safi na kunisaidia kupunguza mawazo. Pia, ni mazoezi mazuri sana, na kunipa hisia ya mafanikio nikifika kileleni.

Ndiyo, napenda sana kufanya hesabu. Hesabu hunisaidia kufikiria kwa umakini, kutatua matatizo, na kupanga mambo kwa njia iliyosahihi. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa ngumu, napenda changamoto yake. Na pia mimi huridhika sana baada ya kupata jibu sahihi.

Ndiyo, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu. Ni wazo zuri kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi, kukuza ya kipaji changu na kujijengea mstakabali wangu. Ingawa kuna changamoto, inanifurahisha kuoana kitu ninachokijenga kikikua hatua kwa hatua.

Nikiwa kazini nashugulikia muda kwa kupanga ratiba yangu vizuri naorodhesha kazi kulingana na umuhimu wake kuanza na zile za dharura au umuhimu zaidi na kuepuka kuchelewa. Pia najitahidi sana kutochukua usumbufu mwingi na kuchukua mapumziko mafupi.

Napenda upepo wa asili zaidi ya AC. Unifanya nijisikie freshi na raha, hasa asubui au jioni. AC ni poa pia wakati joto liko kali, lakini mara nyingi hunifanya nihisi baridi haraka sana. Upepo wa kawaida, unanifurahisha zaidi.

Nawianisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga muda vizuri, kueka muda maalumu kwa kazi na kisha kupumzika au kufanya mambo ninayopenda kama kujenga mahusiano, burudani au sherehe. Pia najitahidi kutochukua kazi nyumbani na kutumia muda wa bure kupumzika ili niwe na nguvu za kazi kesho.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Wafanya kazi wanapo heshimiana, kusaidiana na kushirikiana bila drama, kazi huenda kwa urahisi zaidi. Pia ni muhimu kuwa na usafi, mwanga wakutosha na mazingira yenye amani.

Napenda viatu ambavyo ni rahisi kuvaa na ni vya starehe. Kwa kawaida, napenda sneakers au viatu vya michezo kwa sababu ni poa kwa miguu vinafaa kwa kutembea au kufanya shughuli za kila siku. Na pia vinaweza kuonekana vizuri na kila aina ya nguo. Viatu vyenye starehe hunifanya nijiskie huru na raha kila ninapo zivaa.

Mimi hupenda msimu wa baridi. Hu msimu hunifanya nijisikie freshi na raha. Hewa ni safi, na unaweza kuvaa nguo poa bila jasho. Pia ni mzuri kwa kupumzika, kusoma au kufanya shughuli za ndani. Msimu wa joto mara nyingine hunifanya nihisi uchovu haraka. Hivyo, baridi ni mzuri zaidi kwangu.